Kwa upande wangu, kiukweli sijawahi kuona bahari. Zaidi ya kusoma, kupitia vitabu na kujua kwamba kuna idadi kadhaa ya bahari duniani ambapo nafahamu kuna bahari ya Hindi, kuna bahari ya Pacifici, kuna bahari ya Atlantici, kuna bahari ya Shamu na na zote sijawahi kuziona hizo bahari zaidi ya kusikia tu kwamba kuna bahari. Ipo upande wa mashariki, upande wa kaskazini, upande wa magharibi lakini sijawahi kupata nafasi ya kuenda kuangalia. Au mandhari ya bahari yapo vipi sijawahi kuuona.

Asanti sana kwa swalilako nzuri ambalo umeniuliza kuwa napenda kufanya nini na marafiki zangu. Ah, kwa upande wangu, nikiwa na marafiki zangu huwa napenda sana ku tubadilishane mawazo chanya ambayo ya tatuonyesha njia ya vipi tunaweza tuka tafta namna ili kupata mafanikio ya kesho yetu. Na kupitia marafiki huwa na penda zaidi kubadilisha na mawazo. Na tukiwa pa moja na penda sana. Tujumuike katika shughuli za kijamii. Ili kuweza kupata uzoefu zaidi ni vipi tunaweza tukaishi na jamii. Na jamii ina hitaji nini kutoka kwa sisi. Lika la vijana na sisi kutoa michango yetu ya kimawazo au kifikra kwao ili waweze kuwianisha kila ambacho walitufunza tungali wadogo na sasa kila ambacho tunaweza kukiwasilisha kwao je kina kina matokeo chanya ama kina itaji kuangaliwa zaidi. Kwa hiyo, mii ni kiwana marafiki zangu huwa tunapenda sana kuangazia katika fursa chanya zaidi.

Kutokana na lile swali ni ndiyo napenda kunywa maziwa kwa sababu mimi ni kijana ambaye nimezaliwa na kukuwa katika mazingira ya ufugaji. Kwa hiyo napenda sana kunywa maziwa ya ng'ombe ambayo yanakuwa yamekamuliwa. Kwa hiyo mi napenda ya sana kutumia na kunywa maziwa ya ng'ombe. Na si ajabu kwa maana ni moja wapo ya kinywaji kizuri ambacho kinakuwa na protini. Kwa hiyo kina uwezesha mwili kuwa na afya njema. Mi napenda sana kutumia maziwa ya ngombe. Na huwa nafurahi sana pale ambapo napoona yapo.

Santi sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kwamba ni hekima gani nimejifunza maishani mwangu. Awali ya yote ningependa kulijibu swali lako kama ifuatavyo. Hekima ambayo nimejifunza maishani mwangu nikuwa na maadili. Nikizungumzia maadili ni ile hali ya kuweza kuishi na watu bila kufanya makosa ambayo yanatokana na utovu wa nidhamu. Kuwa na maadili ni hekima peke ambayo imenifanya mimi niweze kutambulika katika jamii inayo nizunguka. Na maadili ndo nyenzo muhimu sana katika maisha yangu ambayo inanifanya niweze kupiga hatua moja kuelekea hatua nyingine. Kwa maana nisingekuwa na maadili nisingekuwa natambulika kama nami ni mtu msafi katika jamii. Kwa hiyo maadili ni kitu muhimu sana ambacho nimejifunza na linatakiwa kukiendeleza na kukienzi kila siku haijalishi ni rika lipi ambalo nitakutana nalo katika maisha yangu. Inaweza likawa ni lika la vijana wadogo wadogo au lika la wa mama lika la wazee au lika la vijana ambao nalingana nao kiumli lakini pale inapokuwa na maadili mema inanisaidia sana kujenga umoja. Ukiachana na maadili kitu hekima nyinginre ambayo nimejifunza maishani mwangu ni kuwa na nidhamu. Kuwa na nizamu ni kitu cha muhimu sana ambacho kinaweza kuheshimisha mbele za watu. Kwa hiyo pale unapofanya jambo kwa nizamu huwa inanisaidia sana. Kuweza kunielezea ni jinsi gani naweza nikaishi na jamii. Hau watu wanaonizunguka E ndo hicho ambacho ndo hiyo hekima mbayo ni mejifunza maishani mwangu.

Asanti sana kwa swali lako zuri la kuhitaji kufahamu majira yangu. Majira yangu nayoyapenda huwa ni majira ya wakati wa mvua. Kwa maana ukiangalia shughuli nyingi za binadamu zimetawaliwa na kilimo. Kwa hiyo wakati wa majira ya mvua huwa ni wakati mzuri sana naupenda kwa sababu unanipa nafasi zaidi ya kuchagua ni kipi nikifanye kwa wakati huo kwa mfano. Inanisaidia zaidi kuandaa mashamba kwa ajili ya kufanya kilimo cha mpunga, kilimo cha mahindi, kilimo cha maharagwe, kilimo cha mbaazi. Kwa hiyo wakati wa mvua fua ndo panakuwepo na fursa nyingi sana ambazo zinasaidia kutengeneza kipato ambacho kinakuja kupatia faida kwa badaye. Kwa mfano kwa wafanya biashara wajasiri ya mali wadogo wadogo hasa ambao huwa wanauza nguo inasaidia zaidi katika kuuza masweta kwa ajili ya kujikinga na baridi. Kuuza maduvet zile shuka nzito kwa ajili ya kujikinga na baridi kwa hiyo panakuwepo na mrorongo mzuri wa kufanya biashara. Tufauti na hapo na wakati wa mvua ndo alama chanya zaidi ambayo inaonyesha kwamba mwaka unaoafuata utakuwa hali hali ikoje katika kiuchumi. Kwa mfano pale chakula kinapokuwa kitoshelezi. Inakuwa ni madhara makubwa sana katika jamii hata kwa serikali kwa ujumula kwa maana itahitaji wafanye jitiada zaidi ya kutafuta chakula. Nje ya mipaka ya nchi ili wananchi waweze kujitosheleza na kuepukana na tatizo la baa la njaa. Kwa hiyo majira ninayoyapenda zaidi mini. Ni majira ya mvua kuliko majira yoyote yale.

Kwa kweli, kwa upande wangu, sipendelei hadithi za ajabu. Mimi napendelea hadithii nzuri na sio hadithi za ajabu kwa maana sijajua unakua unamaanisha ajabu zipi, lakini kifupi mimi sipendelei hadithi za ajabu.

Asante sana kwa swali lako zuri. Kwa upandome wangu, napendelea sana kupanda mlima. Ambapo, mlima ni sehemu ya ndoto zangu. Huwa natamani sana nije nikamilishe hii ndoto kwa ajili ya kupanda mlima kilimanjaro. Japo milima hipo mingi, lakini mlima pendwa zaidi ni mlima kilimanjaro. Kwa sababu ni mlima mrefu kuliko milima yote. Barani Afrika, Kwa hiyo napenda sana kupanda mlima na ningetamani sana siku moja nije nikwe mlima kilimanjaro ili niweze kupata fursa ya kujifunza vitu vinavilyohusiana na upandaji wa mlima haswa hasa katika mlima kilimanjaro.

Kwa upande wangu, huwa nakaa hadi mida ya saa tisa. Wakati mwingine nakaa hadi mida ya saa nane usiku. Lakini inategemeana na kazi ambayo nakuwa naifanya kwa wakati huo. Kama ni kazi ambayo inaitajika, kumalizika. Huwa inanichukua muda mrefu sana. Kwa hiyo nakaa hadi mida ya saa tisa usiku ili kuhakikisha kwamba kazi ambayo nakuwa naifanya kwa wakati huo inakamilika na inaweza kuwasilishwa kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo sina muda maalum wa muda gani ambao natakiwa nikae ila inategemeana na siku au jukumu ambalo nakuwa nalifanya kwa siku hiyo. Ndo naweza nikakaa kwa muda mrefu au kwa muda mfupi. Lakini mara nyingi sana nikiwa nafanya kazi huwa na kaa hadi mida ya saa tisa usiku.

Asanti sana kwa swali lako zuri la kuhitaji kufahamu ni mafunzo gani ningependa kupata kazini. Moja ya mafunzo ambayo ningependa kuyapata ni pamoja na matumizi ya kompyuta. Nikimaanisha kompyuta mpakato. Kwao ningependa sana nijue vitu kiundani zaidi vinivyohusiana na kompyuta. Ili viweze kunijenga na kupata uzoefu hasa katika maswala ya kuweza kukabiliana na.

Asanti sana kwa swali lako zuli kuhitaji kufahamu ni msimu gani wa mwaka ninaoupenda zaidi. Kwa upande wangu, msimu wa mavuno ndo msimu naoupenda zaidi kwa upande wangu kwa sababu ni wakati ambao kila ambacho ninakuwa nimekipanda hasasa kwenye maswala ya kilimo ndo wakati ambao nakuwa nakivuna. Kama ni mazao nakuwa nayatoa shambani. Kwa hiyo ni wakati ambao kila ambacho nilikuwa nimekiwekeza kwa ajiri ya mwaka huu ni wakati ambao nakua nimeupata.

Santi sana kwa swali lako, nzuri uliloniuliza kuhitaji kufahamu kama napenda kula popcorn. Kwa upande wangu napenda kula popcorn, lakini huwa ni mara moja moja. Kwa sababu popcorn ina mchanganyiko wa sukari. Kwa hiyo huwa natumia mara moja moja na sio kwamba ni mara kwa mara. Kwa hiyo popcorn huwa nakula.

Sante sana kwa swalilako nzuri ambalo unataka kufahamu kama napenda kufanya kazi nyumbani. Haa, ndiyo, napenda sana kufanya kazi nyumbani pale ambapo kuna utulivu. Lakini, nisehemu ambayo inanipa amani kwa maana na kuwa na uhuru wa kufanya kila ambacho na kiona ni sahihi. Tofauti na nikiwa nje ya nyumbani. Kwao napokuwa nyumbani na jiskia ni na amani kwa ajili yaku ya kufanya kazi yangu na kuikamilisha kwa wakati. Kwao ni wapo nyumbani na jiskia nipo vizuri sana tofauti na nikiwa nje ya mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo kiufupi na pendelea sana kufanya kazi nikiwa nyumbani. Maana huwa inanipa, motisha, wakuha kikisha kwamba kila ambacho nakuwa na kifanya kinakuwa na utofauti na ningefanyia sehemu tofauti na nyumbani.

Asanti sana kwa swali lako zuri la kutakufamu kama mimi ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Kwa upande wangu, huwa napendelea sana kuamka mapema ili kuhakikisha kazi ambazo nakuwa nimeziandaa kuzifanya kwa siku huo zinakamilika kwa wakati. Kwa hiyo huwa napenda sana kuamka mapema ili kupangilia majukumu ambayo yanatakiwa kuyafanya kwa siku ndefu na huwa inanisaidia zaidi kuweza kurudi nyumbani mapema kwa maana nakuwa nishafanya majukumu yangu na nishamaliza. Kama ambazo nimekuwa nimeyapangilia na kuniwezesha zaidi kurudi mapema kwa ajili ya kujumuika na familia yangu kwa huwa napenda sana kuamka mapema.

Kwa upande wangu napenda wanyama wa aina zote. Wanyama pori na wanyama wa kufuga kwa mfano. Tukizungumzia kwa wanyama pori ni kama vile pundamilia. Napenda kuwaona twiga. Napenda kuwaona simba. Napenda kuwaona chui napenda kuwaona, napenda kuwaona, napenda kuwaona mbwapori, napenda kuwaona ngiri, pia napenda kuwaona nyumbu, napenda kuwaona fisi. Kuna wanyama wengine wote ambao wanapatikana. Porini kwa mfano kama nyati. Napenda sana kuona duma. Na ukiachana na wanyama pori. Pia napenda sana wanyama wanaofugwa. Kwa mfano ngombe. Napenda sana kuona mbuzi. Wanyama ambao tunawafuga napenda kuona sana mbwa. Napenda kuona paka. Pia wanyama wengine ambao napenda kuwaona. Ukiachana na pundamilia waporini kuna punda wa kufuga. Na wanyama wengine wote. Kwa huo napenda kuwaona wanyama wote kitika makundi mawili wa kufuga. Na wanyama pori wote hao huwa na wapendelea sana.

Kwa upande wangu, naweka nenosiri salama kwa kulifazi katika kumbu kumbu ya kichwa changu. Huwa sipendi kuandika sehemu yoyote kwa sababu. Nikiandika, inamaanisha siku nikisahau sehemu nilipoandika. Inakuwa si salama kwa taalifa zangu ambazo nakuwa nimeziifazi. Kwa hivo mi huwa napenda sana kuweka kumbu kumbu. Akilini mwangu ambayo inakuwa najua ni wakati upi ambayo nikihitaji kuingia labda kwenye tovuti natumia kwa hiyo kiufupi huwa na kumbukumbu kichwani zaidi kuliko kuandika sehemu nyingine.

Na asanti sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza kutaka kufahamu kama natumia mitandao ya kijamii. Jibu ni ndiyo natumia mitandao ya kijamii. Na mitandao ya kijamii inanisaidia sana kupata taarifa kutoka kwa ndugu jamaa na marafiki au kubadilishana mawazo. Ja jinsi gani ambavyo shughuli zinaweza zikafanyika. Kwa mfano, natumia mtandao wa mtandao ya kijamii kama vile, whatsapp, natumia tiktok, natumia instagram, natumia youtube, natumia mtandao wa x, natumia mtandao wa facebook na yote hii huwa inanisaidia zaidi pale ambapo napoitaji kupata taarifa frani kuhusu jambo ambao nakuwa na nalifanyia utafiti hii inakuwa ni rahisi zaidi kwa mfano kama nina nina mada ambayo ninatakiwa niwasilishe katika mkutano ili kupata ushahidi zaidi wa kile ambacho na nahitaji kukiwasilisha katika mkutano naweza nika tafuta kwenye vyanzo mbalimbali kama YouTube ili kupata uhakika zaidi wa kile ambacho nakuwa nakiongelea au kile ambacho nakuwa nimekiandika. Na pia nakufuata wale wabobevu labda wa topiki ambayo nakuwa na naizungumzia na hii inanisaidia sana.

Kwa upande wangu, napenda mkutano ya uma. Maana katika mikutano ya uma, huwa kuna mawazo tofauti tofauti yanayokuwa yana tolewa na washiriki. Kwa mfano, katika mikutano ya uma, pana kuwepo na watu wanawasilisha mada kuhusu jamii. Kuna wengine wanawasilisha mada kuhusu maendeleo. Na wengine wanawasilisha mada kuhusu siasa. Wengine wanawasilisha mada kuhusu elimu za kiuchumi. Na wengine wanawasilisha mada kuhusu elimu. Kwa hiyo katika mikutano ya aina hii huwa inanisaidi sana kupata taarifa muhimu ambazo zinakuwa zinatolewa na wakufunzi. Na hizi taarifa huwa zina nisaidia kujitasimini. Ni simu ipi nilipo sasa. Nikilinganisha na mawazo ambayo yana kuwa yametolewa na pale huwa linatoa nafasi kwa washirika. Kwa dili ya kuuliza au kutaka kufahamu changamoto wanazopitia ni vipi wanaweza kuzitatua. Na wakufunzi huwa wanaweza kujibu. Na kuweza kukutana na watu ambao wanachangamoto hizo. Kwa hivo mimi napendelea sana mikutano ya uma.

Santi sana kwa swali lako zuri. Kwa upande wangu mi na namkumbuka mwalimu wa shule ya msingi. Ambae alikuwa anaitwa mwalimu wa Arasa, alikua anatufundisha somo la Geography. Pia alikuwa mwalimu wa michezo ambaye alinijenga sana ni jinsi gani na uwezo wa kupambana katika kushindania namba. Na jinsi gani mpira unafaidisha katika kujenga mwili kuwa na marafiki wengi. Pia ni chanzo cha dila. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye alinipa hamasa sana. Ni mwalimu ambaye namkumbuka sana sana.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza. Kwa upande wangu huwa ninachukua mara moja kwa wiki kufua nguo kwa sababu na kuwa mguo mbazo nimekuwa nimezivaa ndani ya wiki na kuwa nazikusanya, naziweka sehemu moja. Na pale ambapo chafu zikiwa nyingi mwisho wajuma kati ya jumamosi au jumapili ndo nazichukua kwa pamoja naziweka kwenye maji. Ndo naanza kufua. Kwaiyo mimi kwa wiki huwa nafua mara moja tu na yote hii inatokana na kuwa na kazi nyingi ndani ya wiki kwa hiyo ufinyu wa nafasi ya kufanya usafi inakua mdogo sana. Ndo mana huwa nasubilia kufanya kwa pamoja kwa wiki.

Asante sana kwa swali lako nzuri ambalo umeweza kuniuliza kutaka kufahamu. Ni napenda kujifunza mambo mapya vipi. Kwa upande wangu mimi huwa napenda sana kujifunza mambo mapya kupitia mtandaoni. Pale napoona kuna fursa mpay inatangazwa. Sehemu tofauti tofauti huwa na jaribu kuitafuta kupitia tovuti ambazo wanakuwa wanaelekeza. Najiunga na shiriki na anza kupata elimu inayohusiana na kitu ambacho wanaku wanakitangaza. Pia huwa napenda sana kushiriki mkutanoni na katika washa mbali mbali ambapo huko na poenda kushiriki washa au mkutano ya mikutano ya uma huwa kuna watu ambao wanakuwa wanawasilisha mada tofauti tofauti katika hizo mada tofauti kuna vitu ambavyo kuna fursa ambavyo unakuwa unakutana nazo mpya ambazo sijawai kuzisikia kabla au nilikuwa nishawai kuzisikia lakini nilikuwa sijui ni jinsi gani. Na weza nikaanza kujifunza na kuanza kupambana nazo. Kwa hiyo ni huwa napenda sana kutumia mitandao ya kijamii kujifunza napenda kushiriki katika mikutano na katika washa mbali mbali ambazo zinakuwa zinaandaliwa. Kwa ajili ya kutoa elimu ya kiuchumi ya kijamii ya kisiasa. Kwa hiyo napata muda sahihi na muda mwafaka wakushiriki na kujua mambo mapya ambayo yanakuwa yanaendelea duniani.

Santi sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu ninapenda nini kuhusu shirika langu. Kwa upande wangu napenda zaidi kusikia shirika langu linatengeneza faida kuliko hasara. Kwa hivo pale napoona shirika langu linatengeneza faida kutokana na matunda ambayo tunakuwa tumyazalisha kwa muda mrefu huwa najisikia vizuri sana na huwa inanipa motisha wa kuendelea kupambana na shuguli ambayo tunakuwa tunaifanya kama shirika. Kwa hiyo ukiachana na faida ambayo unakuwa tunaipata ndani ya shirika na kitu kingine huwa napenda sana pale shirika linaposaminiwa kwa mchango wake ambayo unakuwa inautoa katika wateja inaowahudumia.

Asante sana kwa swali ambalo umeniuliza. La kutaka kufahamu ni jinsi gani nashughulikia muda kazini. Mimi nashughulikia muda kazini. Kwa kuhakikisha majukumu yote ambayo nimeyapanga kufanya kwa siku husika nayafanya kwa muda sahihi ambao nimejiwekea. Kwa mfano kama nimepanga jukumu moja linatakiwa nitumie masaa mawili nahakikisha ndani ya hayo masaa hilo jukumu linakuwa limeisha kwa hiyo hakuna muda wa nyongeza ambao nakuwa nautumia kwa ajili ya kukamilisha jukumu na kitu kingine ambacho huwa kina kinani nifanya nishughulikie muda kazini ni kuhakikisha na nagawa majukumu. Kwa watendakazi wenzangu tofauti tofauti ili kuhakikisha tunafanya kwa pamoja na kwa ufanisi zaidi kuliko kujirundikia majukumu peke yangu halafu wengine nikawaacha wakiwa hawa na kazi. Kwa hiyo napowashilikisha wenzangu na tukafanya kazi kwa pamoja na kuwa nautumia muda kwa usahihi zaidi.

Santi sana kwa swalilako nzuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu mazoezi yangu ya kila siku. Kwa upande wangu, mazoezi yangu ya kila siku, kila ni kiamka asubui huwa na kimbia riaza ambapo huwa inachukua takribani kilometa saba. Kwenda na kurudi na baada ya hapo huwa narudi, na oga, na pumzika lakini mishale ya jioni huwa naenda kufanya mazoezi ya kuchezea mpira pamoja na na wenzangu ambao tunakuwa tunajumuika nao kwa hiyo ratiba yangu ya mazoezi kwa siku huwa ni hivyo.

Asanti sana kwa swali lako zuri ambalo, umeniuliza kuhitaji kufahamu ni kinywaji kipi kizuri nachokipenda zaidi. Mimi kwa kweli napendelea kinywaji baridi na vinywaji baridi navyopenda ni pamoja na soda, juisi ya maembe, juisi ya nanasi, juisi ya tikitimaji. Kwa hiyo huwa napendelea sana kutumia hivi vinywaji kwa sababu havina chembe chembe ya vilevi. Na mimi napenda sana vinywaji ambavyo havina chembe chembe ya vilevi. Kwa napenda sana kutumia soda na juisi. Vinywaji ninavyovipenda sana kuvitumia. Kila bada ya muda fulani hata kama isipokuwa kila siku lakini huwa najitaidi kutumia pale ambapo napohitaji.

Sana kwa suali lako zuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu nafanya nini kujifunza. Kiukweli kwa upande wangu huwa natafta topki. Nikimaanisha mada ambayo nataka kujifunza. Nikisha tafta mada na chambua ni vitu gani ambavyo natakiwa nijifunze. Nikisha vichambua na viorodhesha baada ya kuviorodhesha natafta vyanzo vya kupata taarifa sahihi juu ya kile mbacho nataka kujifunza. Baada ya hapo huwa na tafta kupitia tovuti ya YouTube hu tafta taarifa sahihi zinazohusiana na mada ambayo nataka kujifunza. Pia huwa na ingia kwenye tovuti za Wikipedia ili kuangalia kila ambacho na kitafta kinaendana na taarifa ambazo nimezitowa katika tovuti nyingine. Kwa hua wanajifunza kupitia mtandao ya kijamii na huwa na andaa mada husika ili niwezi kujifunza zaidi.

Asante sana kwa swali lako zuri, nitalijibu kama lifuatavyo. Huwa na jihisi vizuri sana pale ambapo wasilisho langu linapopokelewa na kufanyiwa kazi kwa muda mwafaka. Na hii huwa inanipa motisha pale ambapo napopewa majibu sahihi ya kile ambacho nakuwa nime kiwasilisha sehemu husika. Kwa hiyo huwa linanipa morali sana wa kuendelea kufanya kazi kama ambavyo nimepanga na huwa linanijenga zaidi katika kufanikiwa na sio katika kufeli. Kwa huwa na farijika sana pale ninapoona kile ambacho nimekiwasilisha kimepokelewa na kimeweza kufanyiwa kazi kwa usahihi zaidi.

Sante sana kwa swali lako zuri. Nitalijibu kama ifuatavyo. Huwa napenda sana kufuatilia matukio ya kimataifa kwa mfano kama kongamano la inchi zinazo endelea. Ambalo lilifanyika kusini mwa Afrika, Johannesburg. Mwaka uliopita ni tukio ambalo lilikutanisha nchi ambazo zinaendelea, yani zilizoendelea, yani nikimaanisha G20 nchi ishirini ambazo zipo vizuli kiuchumi. Na pia hua napendelea sana kufuatilia midahalo ya kimatarifa ambalo inaonyesha njia zinazo weza kukwamua nchi zinazo endelea ya kiuchumi kutoka katika dingu la kimaskini kuja katika sehemu ambapo zinaweza zikajiendesha zenyewe bila kuwa tegemezi kutoka katika mataifa yalio endelea. Kwa hivo huwa napendelea sana kufuatilia midahalo kama hio. Na pia huwa na fuatilia matukio ya kimataifa kwa mfano kama vita zilizokuwa zinaendelea mwaka jana katia Ukraine na Russia ambazo zilianza mwezi wa pili mwaka jana. Ni matukio ambayo nimeweza kuyafuatilia sana. Pia kuna Palestina, vita ambazo zimetokea. Huwa najifunza vitu vingi pia kuhusu nchi za kimataifa zinavyofanya uchaguzi wawo. Kama ni wa demokrasia, au ni wa kidikteta. Kwa hayo matukio najifunza zaidi kupitia matukio ya kimataifa zinakuwa zinatokea, mara kwa mara.

Sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza nafanya nini wakati wa wasiwasi. Kwa upande wangu, nikiwa na wasiwasi huwa napenda sana kukaa na na wenzangu kwa pamoja, na share, na badilishana mawazo, mbali mbali ambayo yanaweza yakanijenga, yakifikra, ya kanitoa katika dimbwi la wasiwasi na kunijenga zaidi kustahimili katika kukabiliana na changamoto ambazo zinaweza zikatokea pale napokua nafanya shughuli zangu. Kwa hiyo ilikuondoa wasiwasi ni kuhakikisha na kukabiliana na changamoto ambazo zinaweza zikatokea.

Asanti sana, sehemu mzuri ambao nishawai kusafiri ni ni sehemu za maziwa, nikimaanisha ziwa Victoria. Na sehemu nyingine ambazo, sehemu mzuri ambazo nishawai kusafiri ni sehemu za uchimbaji wa madini. Mikoa ambayo inajihusisha na uchimbaji wa madini ni sehemu ambazo nimewahi kusafiri. Kuenda kujionea ni jinsi gani madini yanachimbwa. Yanapitia mchakato upi. Kuanzia kuyatafta kutoka rezini na kuja kuyafanyia mchakato wa kuyasafisha mpaka madini yanaonekana kwa uhalisia Koo pia nimeweza kusafiri. Kuelekea sehemu za viwandani ili kuhakikisha ni jinsi gani bidhaa zinazalishwa ni sehemu kama izo.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza, lakini utalatibu wangu wa kahawa au chai. Kifupi kahawa huwa naitumia pale mbapo napokuwana na msongamano wa kazi na ninahitaji kumaliza hizo kazi kwa hili kuondoa uchovu wa mwili huwa na tumia kahawa. Na chai huwa natumia muda wowote ula mbao napohisi kwamba nahitaji kwa jili ya kifunga kinywa ambapo naweza nikatumia subuhi au mchana au nikatumia jioni. Kwahiyo chai huwa na mda wowote lakini kahawa huwa naitumia tu pale ambapo inapobidi kuitumia. Kwa jili ya kuondoa uchovu wa mwili ambao unakuwa unatoka na kuwa na kazi nyingi sana ilikuendelea kustahimili kufanya kazi ndio natumia kahawa.

Asanti sana kwa swali lako zuli ambalo umeweza kuniuliza kwamba napanga kazi zangu vipi. Kiukweli mimi huwa napanga kazi zangu kwa kuangalia ni vipaumbele ambavo nimejiwekea. Kwa mfano ndani ya wiki nakuwa nimejiwekea vitu vya kufanya. Ko naanza na kila ambacho ni cha muhimu zaidi. Ambacho inatakiwa nikifanye ndani ya wiki na ni kipi natakiwa nianze nacho na kikisha kamilika ndo nafanya vitu vingine ambavyo vinaweza vikasaidia lengo kuu kukamilika kwa wakati.

Swadakta ni swali zuri sana ambalo umeniuliza. Kiukweli ni napenda kuimba. Tena napenda kuimba nyimbo changanyiko. Kuna wakati napenda kuimba nyimbo za dini. Na kuna wakati hizo nyimbo za dini kwa mfano nyimbo zilizoimbwa na AIC. AIC, Africa Inland Church. Tanzania ambayo, ni AIC Changombe. Sishi Nyanga AIC Makongoro. Na kwaya zingine ambazo zinakuwa zinaimba nyimbo kwa mfano kama Neema Gospel So hivyo tunapenda tena kuimba nyimbo zilizoimbwa. Hizi nyimbo za kidunia zilizombwa na wasanii mbali mbali. Kwa mfano kama Diamond Platinums. Nyimbo za Alikiba. Nyimbo za Wozu. Na nyimbo nyingine nyingi tu ambazo zinakuwa zina na maadili kwa mfano kama nyimbo za fandesere. Kwa hiyo huwa napenda sana kuimba nyimbo. Ni kitu ambacho nikipendacho.

Swali zuli sana ulilo niuliza ni kwamba ni nani aliye nifundisha jambo muhimu. Kwa upande wangu ni watu wengi sana ambao wamenifundisha jambo muhimu. Nikianza na wazazi wangu ambao wamenilea na kunikuza katika maadili yaliomema waminifundisha jambo muhimu ni kukuwa na nizamu na maadili kwa watu ambao waminizunguka. Na kuakikisha kwamba naishi katika maadili mema walionilea na kunifundisha. Pia walimu ni chachu moja wapo ya kuendelea, kuhimiza kile ambacho wazazi walinifundisha. Na walimu wanamchango mkubwa sana katika kunifundisha mambo muhimu katika maisha yangu.

Ni swali zuri sana uliloniuliza kuhitaji kufahamu kama nimewahi kulima. Kwa upande wangu ni mazingira mbalo nimekulia. Ndiyo nimewahi kulima hata sasa hivi najishughulisha na kilimo. Kwa hiyo kulima nishalima kwa kutumia jembe la mkononi. Kuna wakati mwingine kama kuna hekta nyingi nalima kwa kutumia trekta. Lakini pale napopanda mazao kwa kukatia natumia majembe na kwa ajili ya kupanda mbegu. Na kulima nimewahi na mpaka saa hivi naendelea kuishi katika madili ya kilimo. Bila kulima siwezi nikapata mazao ambayo yatawaniwezesha mimi kuendelea kustahimili. Na hali ya kiuchumi kwa hiyo kilimo ni chaguo na mimi ni mtoto wa mkulima.

Sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza. Kwa upande wangu kabla sijalala huwa napenda sana kupitia kitabu changu cha vitu ambacho ambavyo nimeviandika kama nimeweza kuvitimiza kwa wakati. Na nikishapitia huwa na jaribu kuangalia kama kuna taarifa mpya ambayo nimeweza kutokea katika simu yangu. Pia huwa najaribu zaidi kuangalia tamsilia kabla sijafanya maamuzi ya kulala na huwa napenda sana kuanda vitu ambavyo nitavifanya kesho yake nikishaamka. Kwa hiyo kabla sijalala usiku huwa naanda vitu vya kufanya kesho yake.

Sana kwa swali lako zuri, kwa upande wangu huwa nashughulikia muda wa mwisho kwa kuangalia ni kipi kitu cha muhimu ambacho natakiwa nikifanye kwa wakati huu na ni kipi ambacho kinastahili kupewa kipaumbele ili kuhakikisha kwamba pahala ambapo ninapomaliza mda wangu wa kazi nakuwa najua ni ni kitu gani muhimu ambacho nimekifanya kwa siku hiyo. Kwa hiyo hiyo inaniwezesha zaidi kujua vitu ambavyo nimevifanya kwa siku hiyo vinakuwa katika mpangilio maalumu. Na ninakuwa nimevifanya kwa usahihi na kwa ufasaha zaidi.

Asante sana kwa swali lako zuri kuhusu kuenda maktaba. Ni marachache sana kuenda maktaba. Lakini huwa naenda pale tunapohitaji kupata taarifa muhimu ambazo ni nadra sana kuzipata kwa umma. Kwa hiyo sehemu ambapo huwa napenda kwenda kuangalia ni katika maktaba za mkoa kwa ajili ya kutafuta vitabu ambavyo vimeweza kuelezea vitu vya muhimu zaidi, kwa mfano kama vitabu vya serikali ni nadra sana kuvikuta vinauzwa kwa sehemu ya umma kwa hili kuvipata ni huwa na tembelea katika maktaba za mkoa. Ili kujaribu kuangalia kama naweza kupata taarifa yoyote, ili nijaribu kusoma, na hii huwa inanisaidia zaidi. Kuweza kupanua uigompana wa maarifa. Na sio kwamba huwa nafanya mara kwa mara. Ni mara chache sana kutokea, kwa maana mara nyingi taarifa nyingi ambazo nakuwa nazipata ni kupitia katika mitandao ya kijamii. Lakini pale ambapo napoona kunauhitaji wa kupata talifa mpya, huwa naenda maktabani.

Asante sana kwa swali zuri ambalo umeniuliza kwamba ni hali gani ya hewa ninayoipenda. Kwa upande wangu, hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya mvua hali ya mvua ndio hali pekee ambayo naipenda kwa sababu huwa inanisaidia sana kuwa na hewa nzuri ukilinganisha na hali ya joto ambayo sababisha kutuetua kwa joto. Lakini hali ya hewa ya mvua inakuwa nzuri zaidi kwa mana ina inaweka uwiano wa joto na uwiano wa hali ya ubaridi kwa binadamu.

Haa kwa kweli hilo swali ni gumu kulijibu moja kwa moja lakini sizani kama kuna urazima wa kurudi ujana maana kila hatua huwa kuna hatua zake za kupita maana mtoto anatamani kuwa mkubwa na mkubwa anatamani kurudi ujanani ili kuenda kurekebisha vitu ambavyo hakuweza kuvifanya kipindi yupo ujanani. Lakini ni sahihi zaidi kufanya vitu kutokana na umri nilio nao. Siwezi nikatamani sana kurudi katika ujana kwa sababu sasa hivi nipo katika kundi la ujana. Kwa hiyo ningekua katika kundi la lingine labda ningeweza kufikiria. Lakini kwa sa hivi nipo katika kundi la ujana ambapo natakiwa nipambanie ndoto ambazo sitakuja kujutia hapo mbeleni. Kwa hiyo sitamani kuchezea nafasi ya ujana.

Ndiyo nasoma gazeti. Tena sio gazeti moja nasoma gazeti tofauti. Kwa mfano hapa Tanzania kuna magazeti ya udaku. Kuna magazeti ya mwana sporti. Kuna magazeti ya jangwani. Kuna magazeti ya citizen. Kuna magazeti ya mwana halisi. Kwa hiyo kuna magazeti ya sports. Huwa napenda sana kuyasoma kwa sababu ni moja wapo ya njia ya mawasiliano na ya kuwasilisha taarifa mbali mbali ambazo zinakuwa zimetokea ndani ya nchi na nje ya mipaka ya nji. Kwa hiyo huwa napenda sana kusoma magazeti ili kuweza kupata taarifa mbalimbali. Maana ukiangalia kwa mfano kama serikali ikitaka kutoa tangazo muhimu inatakiwa lichapishwe katika gazeti la serikali. Na watu waweze kuliona kwa hivyo huwa ni sehemu ambayo napenda sana kusoma.

Swali zuri sana ambalo unahitaji kujua ni nielezee chumba changu cha kulala. Chumba changu cha kulala na kina kitanda. Meza kwa ajili ya kujisomea. Kuna sehemu ya kuekea vitabu. Kuna semu ya kuekea vitu vya thamani ambavyo vinakuwa vinanisaidia. Kwa ajili ya kuenda kuoga. Sehemu ya kuekea viatu na ndo hivyo.

Sana kwa swali lako zuri, mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Joel nanauka ni mwandishi ambayo hwa anaandika vitabu vinavyohusiana na hali halisi ya maisha ambavyo vinakuwa vinaelezea ni jinsi gani, kijana anaweza kuji kwamua kiuchumi kutoka hali aliyo nayo ya kimasikini hadi kufikia hali ambayo anaweza kumudu mahitaji ya kawaida ya mwanadamu. Mwandishi mwingine ambaye nampenda ni hambili kile. Mwandishi mzuri sana wa vitabu mbali mbali vya mashuleni na vitabu vingine vya hadithi ambavyo huwa vinasaidia sana kuongeza uelewa juu ya elimu ambayo inahusiana na maisha, elimu ambayo inahusiana na jamii kiujumla na ni vipi binadamu anaweza kuishi na wenzake wanaomzunguka na tabia zipi anatakiwa kuziepuka na tabia zipi ambazo anatakiwa kuzionyesha katika jamii ili kuwa mfano bora kwa kizazi ambacho kinachipukia na kuwa muaminifu kwa wale ambao anawatumikia.

Kwa kutaka kujua ni ujuzi upi ambao ningependa kujifunza. Kwa upande wangu ujuzi ambao ningependa kujifunza ni matumizi sahihi ya kompyuta. Ningependa kujifunza kuendesha gari. Ningependa kujifunza kuogelea kwenye kina kirefu cha maji. Ningependa kujifunza zaidi kuelewa jinsi gani naweza nikafanya biashara kwa njia ya mtandaoni bila kukutana na vikwazo vyovyote vya kibiashara hasaa kwa wamiliki wa mtandao au kukutana na vikwazo vyovyote ambavyo vinaweza vika sababishwa na wateje pale ambapo napo pandisha tarifa ambazo zinakuwa na mauzui kinzani kwa wateje angu.

Asante sana kwa swali wako zuri, kwa upande wangu napenda sana kusafi na GPS kwa sababu huwa ina nisaidia kunikumbusha uwelekeo pale ambapo ninaposahau. Kwa mfano napokuwa na elekea sehemu ambayo, sijawai kufika kabla huwa ina nisaidia sana kunionyesha muwelekeo sahihi ni sehemu ipi nipite ili niweze kufika kwa wakati sahihi haijalishi ni mda upi ambao nitatumia mpaka kufikia hiyo sehemu lakini pale napokuwa na GPS nakuwa huru zaidi kwa sababu na uhakika sehemu ninayoelekea naweza kufika bila hata tatizo lolote kwa maana inakuwa na niongoza ni sehemu ipi sahihi ya kupita. Na ni sehemu ipi si sahihi ya kupita hii. Na hii inanisaidia kufika bila changamoto.

Kwa kweli na kwa upande wangu napendelea chakula kitamu. Kwa maana chakula kitamu ndo kinakuwa na laza nzuli. Kinakuwa kina hamasisha kupata hamu ya kula ambayo inaweza kusaidia kujenga mwili. Kwao mi napendelea sana chakula kitamu ambacho kinakupa motisha wa kula mara kwa mara.

Asante sana kwa swali lako zuli ambalo umeniuliza kuitaji kufahamu kama napenda kucheza au kutazama michezo. Kwa upande wangu huwa ni vizuli zaidi pale ambapo napocheza michezo kuliko kutazama mchezo. Kwa maana napenda sana kucheza mchezo kwa sababu huwa inanisaidia kujenga ukakamavu wa mwili unaisaidia zaidi kuongeza marafiki ambao nakutana nao katika mchezo kutokana na prukushani tunazokuwa tunazifanya ndani ya mchezo kwa hiyo mi huwa napenda sana kucheza na sio kutazama mchezo lakini pale inapobidi kwamba nina zarura ya kutokucheza hua natazama. Ilimradi tu nisipitwe michezo ninayoipenda.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Sasa ukiangalia kuna historia mbali mbali ambazo zishawahi kutokea. Kipindi cha mababu zetu kwa mfano, historia kuhusu chifu mkwawa, historia kuhusu chifu mangungo na wakirwa na, historia kuhusu kabaka mtesa wa kwanza, kabaka mtesa wa pili, machifu wa Uganda, na kujifunza kuhusu wanaharakati waliopigania uhuru wa nchi za Afrika na nchi za Afrika mashariki kwa hivo napenda sana kujifunza historia ili niweze kupata motisha wa kupambana katika maisha yangu na historia huwa inanijenga zaidi kifikra ambao nakua na mawazo chanya na kuchukua mawazo ambayo walitumia viongozi waliopigania uhuru wa nchi ili kunijenga zaidi kifikra.

Sana kwa swali lako uliloniuliza kutaka kufahamu kama napenda kuoga kwa maji ya moto hapana. Kwa upande wangu huwa spendelei kuoga kwa maji ya moto. Maana huwa naona bado mi ni kijana sana siwezi nikatumia maji ya moto kuoga.

Asanti sana kwa swali zuri ambalo umeniuliza. Kampuni ya teknolojia nayoiamini ni tekno. Kwa sababu tekno ni kampuni ambayo imesambaa ulimwengu kote na kila mtu. Au kila mteja ana uwezo wa kuipata. Haijalishi katika size ipi na niwakati gani. Lakini ni bidhaa ambayo imesambaa ulimwengu kote na ni rahisi kufikika na vifaa viyake ni rahisi kuvipata. Hata kama inapotokea kuna hitilafu ya bidhaa imetokea ku ukibadilisha na kueka kifaa kipia ni rahisi zaidi Kuhu ni kampuni ambayo naifusudu sana kwa sababu ya upatikanaji wake kwa wateja.

Na kwa swali lako nzuri ambalo umeniuliza kutaka kujua ninasasisha vifaa vyangu mara ngapi. Kwa upande wangu, nikiangazia kwenye simu huwa nasasisha kila baada ya mwezi mmoja. Ambapo nahakikisha, tuna thubuti ambazo zinakuwa zimewekwa na kampuni husika la simu. Kwa hivyo ili kuweza kupata huduma kwa ufanisi zaidi huwa nasasisha ili niweze kupata mwonekano mpya wa vifaa vyangu. Na hii huwa inanisaidia sana, panaongezeka utafutaji wa kwa haraka wa vyanzo mbali mbali niwapo mtandaoni. Kwa hivyo inanisaidia sana pale naposasisha kwa wakati.

Sana kwa swali zuri ambalo umeweza kuniuliza kutaka kufamu naitumia vipi simu yangu zaidi. Kwa upande wangu simu yangu n itumia zaidi katika mawasiliano, kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki ambao nina kutana nao mara kwa mara. Pia huwa ina nisaidia simu yangu kueza kutafta taarifa mbali mbali kupitia mitandao ya kijamii ambayo nimejiunga nayo. Pia huwa ina nisaidia zaidi kuhifadhi taarifa na document ambazo na kuwa nimeziandaa kwa ajili ya matumizi ya shughuli nyinginezo. Hasa unakuta ni shughuli za kisiasa. Au shughuli za kutafuta ajira. Kwa hiyo huwa inanisaidia kwa mambo kama hayo. Zaidi na zaidi.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza kwamba ninapenda kulima bustani, jibu ni ndiyo, napenda sana kulima bustani kwa sababu bustani huwa inajumuisha vitu vingi kwa mfano matunda mboga mboga. Na miti ambayo inaweza kusaidia kuwepo kwa kivuli. Na mimi nikakaa au mtu yoyote naweza kajia kukana kustare. Na kupata upepo mzuri wa asili ambao na kuwazalisha kupitia bustani ambao nimetengineza. Hata hivyo bustani kuna bustani za mboga ambazo hua natumia kwa ajili ya kufanya biashara ya mboga mboga. Kuenda kwa watumiaji wa bidhaa ya mwisho.

Aa, asanti sana kwa swali lako, kutaka kujua kama napendelea kitanda kigumu au kizuli. Lakini kwa upande wangu napendelea kitanda kizuli na sio kitanda kigumu. Kwa maana kitanda kizuli kinafanya nisichoke kwa haraka, pale nilalapo. Na pia kinanifanya nisiwe na maumivu, pale niamkapo. Kwa kitanda kizuli nakipendelea sana pale, inapokuwa nimelala kuliko kitanda kigumu. Na kitanda kizuli ni kile kitanda ambacho kinakua laini. Hakifanyi mwili uonekane kama vile umelala sehemu ambayo. Sio rafiki kwa mazingila ya kawaida ya mwanadamu.

Asante sana kwa swalilako nzuri ambalo ume niuliza. Kwamba kama ni shawai kusafiri kwa ndege. Jibu ni hapana. Sijawai kusafiri kwa ndege. Utokana na gharama za usafiri waanga. Kwa hiyo uwa natamani sana ifike siku niweze kusafiri kwa ndege. Lakini kwa sasa sijawai kusafiri kwa ndege. Lakini na imani hapo mbeleni. Nitaweza kusafiri kwa ndege.

Kwa kuniuliza swali kama ilo ambao unataka kujua kuhusu mfanya biashara bora zaidi kwa upande wangu mfanya biashara bora zaidi ni yula ambaye anaindana na wakati. Na anazalisha biza au kuuza biza zila ambazo zinaitajika na wateja wake. Kwa hiyo mfanya biashara bora zaidi ni yula anayesambaza au kuuza biza ambazo zinaitajika sokoni kwa wakati na siyo kuuza biza ambazo unakuta hazina uhitaji wowote kwa wakati huo. Kwa hiyo, kwa upande wangu mfanyi biashara bora zaidi ni yula ambae anaenda na wakati na soko na kipi kinaitajika zaidi na hafanyi nini na naweza kuzalisha kwa wingi bila kuwa na mzigo kwa uchache sokoni.

Sana kwa swali zuli ambalo umeniuliza kwamba natumia nini zaidi kompyuta. Kompyuta huwa naitumia kucharaza nyaraka mbalimbali ambazo nakua nazihitaji kuzitumia kwa wakati huu. Pia huwa natumia kujifunsa zaidi. Maana kompyuta inahitaji mazoezi ya mala kwa mala ili kuzoea kuifanyia kazi na huwa inanisaidia zaidi kuongeza uzoefu wa kuitumia na kuweza kutatua matatizo mbalimbali ambayo yanaweza yakajitokeza. Wakati wa matumizi yake kwa hiyo huwa napenda sana kuitumia kompyuta katika kufanya shuguri za taasisi. Maana sasa hivi dunia imetoka katika matumizi ya nyaraka ngumu. Na imekuja katika matumizi ya kompyuta. Kwa ivo na tumia kazi za ofisini kwa kutumia komputer.

Kiukweli huwa sijihisi vizuri kusubiri katika mstari kwa maana inakuwa inachelewesha kupata huduma mbona kwa nimeifuata kwa wakati huu. Kwa hiyo huwa najihisi vibaya sana pale ninapokaa kwenye mstari kusubiri huduma. Na si vizuri kwa sababu inachosha na inaweza ikakuvunja moyo usiendelee kusubiria huduma ambayo unakua umeifuata.

Sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza. Mimi huwa naandaa ripoti zangu za kazi kutokana na majukumu ambayo nilikuwa ninayafanya. Kwa hiyo huwa naandaa kazi ambazo nimezifanya, ni mefanikiwa vipi, ni vitu gani ambavyo sikufanikiwa, changamoto zipi ambazo ni mezipitia wakati nikiwa nafanya kazi. Na kutowa ni njia sahihi ambazo, kutowa au kushauli njia sahihi ambazo zinatakiwa zifuatwe kwa ajili ya kutatua changamoto ambazo zinajitokeza wakati wa utendaji kazi wangu. Kwa hiyo huwa na anda repoti ambayo imekua, imeongoza imeonyesha, mlolongo mzima wa majukumu ambayo niliyafanya na changamoto nilizozipitia. Na njia sahihi za kufuata ili kuweza kutatua changamoto hizo na sehemu ipi ambayo kama taasisi imefanikiwa na ili uweze kutiria nguvu. Na sehemu ipi ambapo imekuama ili uweze kutatua hizo changamoto.

Kwa swalilako nzuri, asanti sana kwa swalilako zuri ambalo umeweza kuniuliza kwa mba ni ushauli gani ningependa kumpa mtu mwingine. Ushauli ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuhakikisha, anafanya kazi kwa bidii na kuweka malengo. Na kuhakikisha anafanya kutokana na anayapa kipaumbele malengo yake ambayo anakuwa ameyandaa kuyafanyia kazi. Kwa hiyo ndo hicho ambacho naweza nikamshauri zaidi mtu mwingine. Na kuhakikisha na jiepusha na makundi yasio marafiki ambayo yanaweza yakamharibia kazi yake isifanikiwe kwa wakati na kwa usahihi. Ni hicho tu ambacho naweza nikamshauri.

Asante sana kwa swali lako ambalo umeniuliza kwamba nawezaaje kuimiza ushirikiano katika timu. Moja ya njia ya kuimiza ushirikiano katika timu ni kutoa motisha wakifeza. Nikisha toa motisha wakifeza inasaidia zaidi kutuweka pamoja kama timu. Ambapo hata kama ikitokea kuna siku, kuna kazi nataka ifanyike, tuna uwezo wa kujumuika pamoja na tukaishambulia na ikamalizika kwa wakati mwafaka bila kuwa na changamoto yoyote. Koo rasilimari feza ni motisha sahihi kuakikisha kwamba panakuepo na ushirikiano mzuri katika timu.

Sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza shughuli zangu za wakati wa mvua. Mi wakati wa mvua huwa nahakikisha. Sana naandaa mashamba. Nikishaandaa mashamba nayalima kwa kutumia trekta. Halafu nikishalima kwa kutumia trekta napanda mbegu za mazao ya mahindi. Na baadhi ya mashamba napanda mbegu ya mazao ya pamba. Baada ya hapo nasubiria ya chipupue yakisha chipua na baada ya wiki tatu nafanya palizi ya kwanza. Baada ya hapo nasubiria nafanya palizi ya pili na hapo nakuwa nahakikisha natembelea mara kwa mara katika mashamba ili kung'oa magugu ambayo yanaweza yakasababisha mazao yasistawi kwa vizuri zaidi. Kwa hiyo ni shughuli ambazo huwa nazifanya wakati wa mvua. Na wakati mwingine naandaa majaruba kwa jili ya kupanda miche ya mpunga ambayo kuwa inaenda sambamba na wakati wa mvua.

Asante sana kwa swali lako, zuri ambalo umeniuliza. Ndiyo nishawahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Kwa maana pale ninapofanya biashara yangu nakuwa najua ni kiasi gani ambacho natumia kuendesha biashara ni kiasi gani ambacho nimetumia kununua bidhaa na ni kiasi gani ambacho nimetengeneza kutokana na huduma na kuwa naitoa. Kwa hiyo natamani sana kufanya biashara mimi kama mimi ili kuweza kuendesha na kukua zaidi kiuchumi. Maana biashara ambayo nitaianzisha mimi na kuifanya inakuwa vyema zaidi kuisimamia. Maana ninakuwa na ile morali ya kwamba hiki ninachokifanya ni cha kwangu na ninapokipata kinaingia kwenye akaunti yangu.

Sana kwa kuniuliza swali kama hili, kwamba ningependa kuzungumzia kuhusu siyasa, jibu ni ndiyo. Siyasa ndo kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Siyasa ndo inapanga ni kipi ukifanye, siyasa ndo inayopanga ni kipi usikifanye. Kwa mfano, unapozungumzia kuhusu maswala ya utawala bola. Utawala bola unatokana na siyasa safi ambayo unakuwa unajumuisha katika pande zote. Kwa watu ambao wanazungumzia maisha safi wengine unakuta wanazungumzia maisha yalio bora. Kwa hiyo siyasa ndo kila kitu. Siyasa ndo naopanga kipi ukifanye leo na kipi usikifanye. Kwa mfano kitokea kiongozi wa siyasa akasema kwamba shugli za kiuchumi kwa nchi hizi zinastisho. Kusafirisha mazao kutoka ndani ya nchi yako kuenda nje ya mipaka ya nchi. Kwa hivyo pale ninapokataza inamaanisha kwamba hamtaweza kupata huduma ya kusafirisha bidhaa kuenda nje ya nchi. Kwa hivyo hapo ni siasa na kumitumeza. Kwa hivyo mimi ninapenda sana kuongelea siasa. Maana inakua inanifunza. Ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifwata na vitu gani ambavyo sitakii kuvifwata. Kwa hivyo ni kitu ambacho kipo ndani ya fikra zangu huwa ninapenda sana kukifwatilia ila pale tu ambapo inapoonyesha kwamba kuna viongozi ambao wana siasa safi. Ndiyo huwa ninapenda kufuatilia. Lakini kwa kiongozi mwenye siasa chafu huwa sipendi kufuatilia. Kwa maana anaweza kuharibu mitazamo yangu chanya na kuidudisha katika mitazamo hasi. Lakini kwa kiongozi ambaye anakuwa na mitazamo chanya huwa ninapenda sana kufuatilia. Kwa hivyo kifupi ninapenda sana kuzungumzia siasa. Ni ndiyo.

Asante sana kwa swali lako nzuri ambalo umeniuliza kama nimewahi kununuwa tiketi za tukio. Jibu ni ndiyo ni mewahi kununuwa tiketi za tukio. Kwa maana zinakuwa zime katwa katwa na zime menywa na kuwekwa katika vyombo husika ambavyo vinakuwa vina vina mjumuisho wa bidhaa tofauti tofauti.

Asanti sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kwamba ninapotaka kustarehe ni nafanya nini? Pale napotaka kustarehe na tembelea semu za vivutio ili kuweza kujifunza ni namna gani viumbe vipo duniani napata kujifunza maeneo ambayo kuna sehemu za bichi.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kwa upande wangu. Napendelea sana chakula ambacho hakina mafuta mengi. Kwa mana chakula chenye mafuta mengi huwa kina sababisha utando wa mafuta ndani ya mwili hasahasa pala ambapo unakuwa unashindwa kufanya mazoezi ya kufanya mafuta yapungue ndani ya mwili. Kwahiyo mi napenda chakula kisicho na mafuta.

Asante sana kwa swali lako, zuri ambalo umeniuliza napendelea baridi au joto. Kwa upande wangu, inategemeana ni wakati gani. Wakati wa joto napenda sana pawepo na ubaridi. Hivi hivi na wakati wa baridi napenda sana pawepo na joto kiasi. Ambalo lina weza kuweka uwiano sawa wa joto baridi la mwili. Kuliko kuwa na baridi kiujumla na au kuwa na joto kwa ujumla.

Sana kwa swali lako zuri kutaka kufamu na sherekea siku kuu vipi. Kwa upande wangu hua nasherekea siku kuu. Kwa kujumuika ndogu jamaa na marafiki tunakula pamoja, tunakunywa pamoja. Baadae tunaenda sehemu za starehe kwa ajili ya kusikiliza mziki mzuri. Na kuendelea kufurahia kwa kusherekea vizuri siku kuu.

Asanti sana kwa swali lako zuri, umeuliza kwamba napenda kuwa mahali pa aina gani. Kwa upande wangu napendelea sana kuwa sehemu ambapo ni tulivu yenye amani ambapo hakuna kelele nyingi wala hakuna mwingiliano wa kelele na watu tofauti tofauti kwa hiyo napenda sehemu ambayo naweza nikatulia na kupanga vitu bila bugtha yoyote.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza. Mala nyingi siku za weekendi huwa napenda kufanya usafi. Na kupangilia vitu ambavyo siku vifanya ndani ya siku nikiwa kazine. Kwa huwa na jaribu kama kufanya masahihisho ya kilambacho sikuweza kukifanya na kuweza kukimalizia ili pale ninapo elekea kuanza wiki mingini na kuwa tayali nishamaliza. Lakini malanyingi wana penda kufanya usafi wa nguo na mazingila.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza na pata wapi, taarifa. Kwa taarifa nazipata kutoka mitandao ya kijamii ambayo nakuwa na shirikia huwa na peruzi, ili kutafuta uhalisia wa taarifa ambazo nakuwa na nazitaka kwa wakati huo.

Asanti sana kwa swali lako ambalo umeweza kuniuliza kuhusiana na kipindi kika cha television ambacho nakipenda. Kipindi cha television ambacho nakipenda ni kipindi cha taarifa habari. Kwa maana huwa inanisaidia sana kupata taarifa ambazo sijaweza kukutana nazo wakati naperuzi mtandaoni. Kwa hiyo huwa naweza kuona taarifa ambazo zimetokea ndani ya nchi na taarifa ambazo zimetokea nje ya nchi na hii huwa ni inanipa mwangaza zaidi wa kujua kipi kimefanyika na hatua gani zimechukuliwa kutokana na shutuma ambazo zinakuwa zimeibuliwa kwa wakati huu. Kwa hiyo inanisaidia sana kufanya maamuzi ya kuchukua taarifa hizo.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza, wataka kufahamu kama napenda kukimbia. Na jibu ni ndiyo, kwa maana kukimbia ni mojawapo ya mchezo wa riadha. Ambao unasaidia sana kuimarisha misuli ya miguu na misuli ya paja. Na kuweka mwili sawa ili kuhakikisha kwamba kutokuwa na maumivu ambayo yanaweza yakatokea pale napokuwa nafanya shughuli. Kwa hiyo kiufupi napenda sana kukimbia.